Mimi nalinda faragha yangu, mtandaoni kwa kuhakikisha, wanaonipenda na wakubali. Wanao nitishia kuniletea vitisho fulani, wana comment vibaya, hao na wablock. Nawafunga kabisa kwa mtandao wangu, napenda amani, na naneza amani, na sipendi virugu.

Mimi nahifadhi pesa vipi. Mtandao wetu wa safaricom, kuna tusaidia kuhifadhi pesa kwa mshwari ama kwa benki. Sasa, ni kimapato yangu ya mwezi, huwa na yaweka kwa mshwari safaricom ama kwa benki. ama nanunua kitu, kisha na kiuza, hivo ndio nawekeza pesa zangu kuhifadhi yaani.

Nikuambie mahali ambapo ninapoishi, pametulia, watoto si wengi, kuna stima, kuna maji, watu wanapendana kuna amani, na hakuna wizi. Hiyo ndio kitu napendelea mazingira yangu.

Unangoja barua pepe mara ngapi kwa siku? Aha, mara tatu. Kwa sababu mimi ni mwanabiashara na, ninaongea na makastoma wengi. Sasa, mara tatu kwa siku ndiyo nangojea kwa sababu nikona simu wakati mwingine. So, haikiangi mara mingi.

Nawasiliana vipi na wafanyi kazi wangu. Naweza ongea naye mdomo kwa mdomo. Haya, mfanyi kazi mwenzangu. Naweza ongea naye kupitia simu. Naweza ongea na yeye kupitia whatsup.

Chakula unachokipenda zaidi, maharagwe na chapati, ugali sukuma wiki, ugali cabbage, ugali managu, ugali samaki, viazi na mahindi nazipenda sana mimi. Chai asubuhi na mandazi, juisi nazipenda sana. Matunda napenda sana.

Mimi napenderea mfumo wa Samsung. Samsung ni mfumo mzuri sana kwa sababu Samsung, Landme, Xiaomi na iPhone kwa sababu hizi simu zina kuanga mzuri sana kwa matumizi ya kamera, ya picture, petri yake na vile inafanya kazi kwa uraisi na halaka. Huwa haiharibiki material ni nzuri.

Nilifanya nini asubuhi hii? Kitu ya kwanza niliamka nikanawa uso nikabrush meno nikatayarisha mavazi ya kuvaa haya nikapika chai nikakunywa nikaenda nikaoga mwili nikavaa nguo ndio huyo mimi nikaenda kazini. Hivyo ndio nilifanya.

Aina gani za filamu ninazozipenda? Filamu ya kwanza ninayoipenda ni hii ya kupigana. Haya, filamu ya pili nayopenda ni ya Chinese, ya comedy, ambayo ni ya kupigana na pia ya kufurahisha. Filamu ingine nayoipenda ni ya wanyama. Filamu ingine nayoipenda ni ya kudensi.